Si ni nomino ya kiswahili inaotokana na kitenzi cha kingereza bonus ikimaanisha zawabu au malipo ya ziada ki undani neno hii ina sehemu moja kuu bon ishara ya zao wadi asi kiambishi kinachofanya neno kuwa nomino. Kwa hivu bonasi undani linakithia kitu cha ziada kinachotolewa. Pili, mkutadha ya matumizi ya kwanza kazi au utendaji hupewa mfanyikazi kama zawabu ya kazi au malipo ya ziada. Mfano, mfanyikazi alipewa bonasi ya shilingi elfu hamsini baada ya malengo ya muzi kufanikishwa. Kiundani, bonasi hapa ni nomino inayoashiria malipo ya ziyada yenye zamani maalum kutokana na utendaji. Biashara au wateja wateja upata bonasi kama motisha kununua au kushiriki promosheni. Kwa mfano, mnunizi wa bidhaa anapata bonasi au kupunguza la asilimia kumi. Kiundani, neno linahusiana na zawadi ya ziada inayoongeza kwa mteja si sehemu ya bei ya kawaida mchezo au burudani, wachezaji wa shiriki upata bonasi kama zawabu ya medali. Mfano, mchazaji alishenda mashindano alipata bonasi ya zawadi ya kipeke, kiundani, hapa bonasi ni nomino inayoashiria zawabu ya ziada kwa motokeo bora, tatu, sifa ya neno bonasi kiundani. Ni nomino inayetumika kama kitu, cha kuonyesha dhamani, si kitendo, inaonyesha ziada, si kipengile cha msingi, bali get extra, inaangukia mkutatha wa zawabu, mara nyingi inamotisha. Inaweza kuwa pesa, punguzo, bidhaa au medali muktasari. Ni kitenzi vha bonasi, nomino inayo ashiria zawadi malipo ya ziada au dhawabu. Kazi biashara michezo au burudani sifa, ziada, motisha dhawabu au dhamani kwa kifufi, bonasi kiundani nomino inayo onyesha dhawabu au faida. Au faida ya ziada, yenye thamani ya ki fedha au kimaadili inayotolewa kwa mtu, kwa, kwa matokeo, boraa, aushiriki, kitika, shugli flani.

Rangi ya chungwa ni moja wapo ya rangi za msingi katika maisha ya kila siku zinazojulikana kwa mvuto wake wa kipekee kiutamaduni. Rangi ya chungwa imechukuliwa kuwa rangi ya uhai, furaha, shauku na mwangaza. Inatokana moja kwa moja na tunda la chungwa. Tunda hili lenye rangi ya kipekee inayochanganya njano na nyekundu. Limechukua fuck you. Limechukua, limechukua, limechukua umbo na rangi ya nafasi muhimu katika maisha ya binadamu, sio tu kama chakula bali pia chanzo cha rangi na maadili ya kuona. Kiundani neno rangi ya chungwa linaelezeka kama nomino rangi iliofafanuliwa na kiambishi na kielelezo ya chungwa. Kiambishi hiki kinajumuhisha mzizi wa neno chungwa hufanya rangi iwe inayojulikana na kueleweka kwa urahisi. Kwa sentensi, shati lake lilikua na rangi ya chungwa hapa. Rangi ni nomino ya chungwa ni kielezi kina choashiria rangi maalum. Kwa maneno mengine, rangi ya chungwa ni rangi ya kielelezo. Inayotokana na tunda halisi na asili ya siyo ya rangi ya kufirikiria tu. Rangi ya chungwa katika asili ya mazingira, rangi ya chungwa haipo tu kwenye tunda ila inapatikana pia katika machungwa mengine na matunda ya asili, machweo na machoe ya jua, bali majani ya maua na lingine huonyesha rangi ya dhahabu zinazokaribiana na chungwa. Kisaikolojia, rangi ya chungwa inachukulia kuwa rangi yenye nguvu ya kuzidua hisia kiwemo furaha, shauku, mwanga na matumaini hamasa na ubunifu. Wanasayansi wa rangi wanasema kuwa rangi ya chungwa inachochea mfumo wa neva kusababisha mwili kutoa homoni za furaha na kuamsha hisia za ushujaa na ujasiri. Hivyo rangi hii si ya kuona bali inaathiri hisia na mawazo ya mtu. Matumizi ya rangi ya chungwa katika mavazi na mapambo. Rangi ya chungwa hutumika sana katika mavazi yanayovutia macho samani na mapambo ya nyumba. Hii ni kwa sababu inatoa mchango wa mwangaza na angavu. Inachochea hali ya furaha ndani ya chumba na eneo lolote. Inavutia macho kuifanya sehemu ionekani hai na kuamsha hisia mfano pango hilo lilikuwa la rangi ya chungwa ikiashiria nguvu na mvuto wa biashara. Katika chakula na lishe rangi ya chugwa hufanana na tunda lenyewe na virutubishi vingi. Kama vile vitamin C na hutuonyesha mataa kwa yakula chakula kutokana na chungwa hadi karoti machungwa mingi rangi hii inahimiza utambuzi wa chakula chenye afya. Utambuzi wa ladha nzuri na hisia kuridhika wakati wa kula. Katika sanaa na uchoraji, rangi ya chungwa ni rangi ya moto inaashiria nguvu ina mvuto, wanafunzi wa sanaa na waandishi wa picha hutumia rangi hii, kuashiria shauku, moto, mwanga wa asili na hisia za furaha, kata hisia na utamaduni. Rangi ya chungwa inahusiana na shauku, furaha na upendo wa maisha hutumika kua shiria maandalizi ya sherehe na furaha kubwa wakati mwingine hutumika kama rangi ya kuamsha hisia kwa mfano kwenye michezo matangazo na tukio la burudani mukhtasari. Kwa kiundani na kiaikili rangi ya chungwa. Nomino, kiambishi na kielezo. Rangi ya angavu inajumuhisha nyekundu na njano inapatikana kwenye tunda la chungwa matumizi ya mapambo, chakula sana hisia na na tamaduni inaathiri hisia za binadamu kutuo furaha na mwanga kuchochea ubunifu.